Mafanikio ya timu mara nyingi tunafurahi pale timu inapo kuwa na shinda kwa hiyo mara nyingi tunafurahi kwa kutaniana na marafiki ndugu na jamaa ambao tunakuwa tunashirikiana moja kwa moja katika kuangalia mpira ya kwa washabiki wa timu mbalimbali na kuwa tukitaniana tuna furahi na unaweza ukaposti kwenye mitandao ya kijamii ya hivyo.

Mahusiano na wafanya kazi wenzako nadhani yanaeza kujengwa zaidi kwa ukarimu, jinsi unavyo shirikiana, utendaji kazi kwa kwa njia ya pamoja, kwa maana ushirikiano wa pamoja na wafanya kazi wenzako. Usiwe mtu wa kujitenga tenga sana, lazima ushirikiane na wenzako, ujumuike kwa pamoja katika kufanya kazi, mawasiliano mazuri na wenzako, ukarimu, upole, unye nyekevu kwa wenzako, ya hivyo ni vitu vya msingi sana ambavyo vina vinaweza vika kutengenezea, ukaribu na kujinga mawasiliano mazuri na wafanyakazi wenzako.

Tabia ambayo huwa nikiipenda sana kwa watu wengine ni tabia ya ukweli, lakini pia mtu ambaye anakuwa yuko karibu na Mungu kwa maana maadili ya kidini. Mtu akiwa na maadili ya kidini lakini akuwe mkweli pia ni tabia nzuri sana katika jamii na huwa mara nyingi watu wa aina hiyo huwa wanapendwa sana katika jamii. Mtu mkweli siku zote huwa anapendwa katika jamii.

Kijana anaye hamia mjini ushauri wangu wa kwanza ni kujitahidi kuendana na mazingira ya mjini lakini pia kuepuka vishawishi vya mjini kwa sababu mazingira ya mjini ni tofauti sana na kuna tofauti mkubwa sana kati ya mazingira ya kijijini na mazingira ya mjini kwa hio unavo kuja katika mazingira ya mjini unakutana na vishawishi mbalimbali ambavyo hukuwahi kuviona mwanzo ulipokuwa una ishi kijijini kwa hiyo usipokuwa makini unaweza ukajikuta umeingia katika makundi mbalimbali ambayo yanaeza ya kakusababishia matatizo kwa mfano labda matumizi ya, madawa ya kulevya, unyanganyi na vitu mbalimbali ambayo vinakuwa havi stahili katika jamii. Hii yote inaweza kakupelekea kutokana na ile ushawishi wa mazingira ya kimjini.

Mara nyingi siku yangu inakuwa ikiisha ninapotoka kazi ni lazima nitaenda mazoezi. Nitaenda mazoezi, nikitoka mazoezi, nitaenda kusali, nikitoka kusali na rudi nyumbani. Kwa hiyo nikisha rudi nyumbani, nitaangalia vipindi mbalimbali kidogo vya michezo au vipindi labda vya mbalimbali vya kwenye tv. Basi siku yangu inakuwa imeisha.